Wakati wa mgogoro na mtu, huwa najitahidi kuchukua hatua zinazo nisaidia kutuliza hali na kufikia suluhisho la amani badala ya kuongeza tatizo. Kwanza kabisa, natulia na kujizuhia kihisia. Najua kwamba hasira au jambo zinaweza kunifanya niseme, au nifanye jambo nitakalo nifanya nijute baadaye. Hii nachukua muda kupumuwa na kufikiri kabla ya kuzungumza pili na msikiliza mwenzangu kwa makini. Kwa nyingi migogoro hutokea kwa sababu ya kutoelewana. Kumsikiliza bila kumkatiza, ninaweza kuelewa hisia zake, tazamo wake na chanzo halisi cha mgogoro. Hii humfanya ajisikie kuthaminiwa na kupunguza ukali wa hali tatu, ajaribu kuwasiliana kwa heshima na wazi. Nieleze ninavyo hisi bila kulahumu kutumia kauli kama na hisi badala ya wewe kila wakati. Njia hii hunisaidia kujenga mazungumzo ya kujenga badala ya mabishano. Nne, natafuta suluhisho la pamoja. Badala ya kushindana nani yuko sahihi, nalenga kuona ni vipi sote tunaweza kunufaika. Hii inaweza kuwa kwa kufanya makubaliano kusamehe kukubaliana kutokubaliana kwa baadhi ya mambo mwisho. Kikuwa mgogoro ni mzito nikotayari kuomba msahada wa mtu wa tatu kama rafiku wa kuaminika mshauri ukiongozi mwenye busara. Hii husaidia kuleta mtazamo wakati na kufanikisha maelewano. Kwa ujumla ninaamini mgogoro si lazima ya haribu mahusiano. Ukishughulikia kwa hekima, heshima na uvumilivu. Inaeza kwa fursa ya kujifunza kukuwa na kuimarisha uuhusiano.